Wazo zuri ambalo ninalo kwa siku ya leo ni kuhusu umuhimu wa shukrani katika maisha yetu ya kila siku katika ulimwengu wa haraka na sasa mara nyingi tunasahau kuangalia mambo mazuri yalio karibu nasi. Tunapokumbwa na ma changamato na mawazo ni rahisi kukatishwa tamaa na kusahau kuhusu baraka tulizo nazo hivyo kuwa na mtazamo wa shukrani ni muhimu sana kwanza hebu tuchunguze jinsi shukrani inavyoathiri afya yetu utafiti wanaoshukuru mara kwa mara wana afya bora na maisha ya furaha wakati tunaposhukuru, mili yetu inafanya kazi kwa ukamilifu zaidi na tunapata maelewano mazuri na watu wengine hii ni kwa sababu shukrani hujenga hisia za kuungwa mkono kujiamini na hii inatusaidia kushirikia. Shikiana kwa njia chanya. Ni vyema kutambua kuwa shukrani hufanya iwe rahisi kujenga mahusiano mazuri tunapokuwa na mtazamo wa shukrani. Nakua na uwezo wa kutambua na ku thamani mchango ya watu wengine. Hii inasaidia kuboresha mawasiliano na ushirikiano katika jamii zetu tunapotambua juhudi za wengine. Najenga mazingira yenye upendo na ushirikiano. Zaidi ya hayo shukrani inatuwezesha kuangalia mambo mazuri katika maisha yetu. Kila siku kuna vitu vidogo ambavyo havitambuliki lakini vinaweza kuleta furaha. Hata kama sii kikombe cha kahawa asubui kutembea kwenye jua au kukutana na marafiki mambo haya yanahitaji kutambulika wakati tunapokuwa na mtazamo wa shukrani. Naweza kufurahia kila wakati wa maisha yetu tuna wezaji wa kuleta wazo hili la shukrani katika maisha yetu ya kila siku hii ni swali muhimu ya kuweza kujiuliza. Kwanza naweza kupendekeza kuanza na kitabu cha shukrani. Hizi ni vitabu ambavyo tunaandika kila siku mambo tunayoshukuru hii itatusaidia kutambua mambo mazuri katika maisha yetu na kila wakati tunapaswa kuonyesha shukrani kwa watu walio karibu nasi hii inaweza kuwa kwa njia ya ujumbe, barua pepe na ujumbe fupi kuambia watu jinsi unavyo wazo la kutengeneza muda wa shukrani kila siku, ebu tutambue na kuonyesha shukrani kwa maisha yetu kwa watu waliokaribu nasi na ata kwa vitu vidogo tunavyovifanya hii itatusaidia kujenga maisha yetu maana na kueneza furaha katika jamii zetu.